Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha choo. Ni kazi muhimu lakini inahisi kuchosha na inahitaji muda na nguvu nyingi. Hata hivyo, ikisha fanyika na mtu mwingine. Hujisikia ametimiza jukumu la mazingira ya nakuwa safi. Jambo ambalo ni nzuri.

Kwa kawaida ninaoga mara moja kwa siku. Hii husaidia kudumisha usafi na afya ya mwili. Pia hufanya niweze kujisikia safi, machozi na tayari kwa shughuli za siku. Wakati mwingine, wakati wa joto au shughuli za mwili naweza kuoga mara mbili. Kuoga ni tabia muhimu ya kudumisha usafi na ustawi wa mwili.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Hufurahisha kwa sababu unapoona mimea ikikuwa inakupa furaha na utulivu, hutoa chakula safi na afya kama mboga na matunda. Pia hufundisha uvumilivu, mpangilio na kujali mazingira. Kulima bustani ni shughuli ya burudani elimu na afya kwa pamoja.